Wakati wa jua kali jambo ambalo mi hupenda kulifanya kwa wingi ni napumzika nakaa chini ile nafanya mambo zangu za kipekee labda napumzika nafanya tuseme nilikuwa na shughuli kama kazi za nyumbani nazitekeleza zile kwa maanake ni wajibu wangu ili jua likiendelea kupungua.

Tukio ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ni kiwemo siku ambayo niyakuzaliwa ambapo hii ni siku ambayo inanikumbusha mambo mingi sana na siku ambalo pia inanipa umuhimu wangu na kunionyesha. Nafaa nitekileze yapi kwa muda ugeni na inanisadia pia kujua mambo ambayo inafaa kwa muda kiasi fulani ni kuwe nimeyafanya.

Sifa ambayo ni muhimu kabisa kwa kiongozi mzuri ni ile kuwa na uraibu ama kutokuwa na ile hali ya uharibifu wa pesa na kutimiza zile mambo ambazo wakati ambapo alikuwa ana anapiga visiasa alikuwa anasema kwamba atatimiza. Hizo ni kati baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana kwa kiongozi mzuri, kuhakikisha kwamba amewafanyia wale ambao anawaongoza kazi mzuri.

Kumbu kumbu ambalo ninalo nzuri la shule ni kwamba ule wakati ambapo tulikuwe mwa shule kuna hlwale marafiki ambao walikuwa tu wazuri kwetu walikuwa natuonyesha umuhimu wakuwa na umoja na jambo mbalo kabisa kabisa siwezi sahau ni zile zile shuguli ya mbazo tulishiriki pamoja kama wakati ambapo nwemichezo kati ambapo labda tunatembea india shule kumbu kumbu zuri ambazo siwezi sahau kabisa.

Mazingira ambayo haswa hupendeza ya kazi, mazingira ambayo yanautulivu, mazingira ambayo yamo mbali na barabara, mazingira kama ya ofisi vile pale ambapo una teknolojia, unaezapata uko na net, ambayo inafanya vizuri hakuna kelele, watu hawaku kupigi kelele, yaani mazingira ambayo yametulia yanautulivu.

Jinsi ambavyo navowafanya marafiki wapya ni kwamba wakati ambapo ni meona watu ambao wamekusanyika mahali labda wanafanya jambo na penda kujumuika na wao na kuanzia kuuliza majina yao, metoka wapi, ninini ambalo, haswa wanafanya na hili niwe marafiki naona jihusisha kabisa na jambo ambalo wanafanya kama walikuwa wana zungumzia mambo ya shule na najiingiza katika hilo jambo na tunalizungumzia sisi wote kwa pamoja.

Swali mzuri hilo jinsi ambavyo ninavyo panga kazi zangu Kwa ufupi ninavyo panga kazi zangu ni kwamba Tuseme nimeamka najaribu kuanzia kazi zangu Kabla nilale siku wa jana Naanza kuandika jambo ambalo nitaanzia nalo siku ya kesho ni nini haswa nitaanzia nayo zikifuatana hivyo Maanake siku ikifika naingia tu kwa kazi jinsi ambavyo nilikuwa nimezipanga moja kwa moja naingia kwa kazi Hivyo ndivyo mi huzipanga kazi zangu.

Uwezo gani ambao ningependa kuwa nao? Aswa ni ule uwezo ambao wakiwango ya pesa ili niweze kuwa na wasaidia wale ambao kukatika kiwango ya chani wajiwezi, masikini wale watoto ambao wanashinda huko sokoni huko katika jiji, maskini kabisa kabisa hawajiwezi, hao ndo uwezo ambao ningependa kuwa nao ili niweze kuwasaidia, uwezo wakifedha.

Nafanya nini ili kujitunza? Ni swali ambalo ni swali mzuri hili. Nafanya nini hili kujitunza? Mambo ambao mimi hufanya ili kujitunza ni kwamba kwa wakati ambao tu tumo, mambo mingi yamefanywa kuwa ya digitali pale tunatumia laptop zetu, simu zetu ili kujikimu. Labda unafanya mambo ya kuandika, insha ya kuandika, kuunda vitu za mtandao hizo ni mambo ambazo haswa mi nimejikita.

Natazama video wapi mtandaoni? Mimi haswa hutumia TikTok natumia YouTube kutazama video katika mtandao. Labda tuseme jambo limetokea nakimbia huko naenda kuzitazama huko nduko haswa mimi hutazama video. Video ambazo zinanisaidia sana labda nasoma, labda nafanya research ya jambo fulani, huko ndio ambapo mimi huzitoa.

Je napiga kura swali ambalo ni la muhimu sana hilo mimi upiga kura maanake awa viongozi kama sitachagua hakuna ambaye nitaweza kuwa nalaumu kwa hivyo mimi upiga kura kwa kiongozi ambaye kwa mimi naona ataweza kuiongoza inchi yetu vizuri ataweza kuiendelesha uchumi vizuri ataweza fanya mambo mazuri mimi hupiga kura kwa ujumla.

Jee, naweka piche zangu mtandaoni? Ni kweli kabisa kwamba mimi huzieka picha zangu mtandaoni kwanza katika mtandao wa Facebook mimi huzieka pale kwa sababu huwa zinahifadhi historia yangu ama jinsi ambavyo ninavyoonelea, Nikitaka kujua vyenye nilikuwa ninaendelea mwaka uko nyuma kama mwaka wa 22, 16 nitaingia huko tu na kuangalia ile picha yangu na kucompare, ku ku kuifananisha na ile picha ambayo nimeweka mtandaoni hivi karibuni na nitaweza kuona tofauti kwa hivyo mimi huziweka picha mtandaoni.

Aha, swali muhimu hili ni kuhusu ambalo timu yangu ambalo naipenda katika mpira wa miguu. Katika mpira ambao unaenelea wa kikombe cha EPL English Premier League kwa kimombo. Timu ambalo naipenda zaidi ni timu ambayo ni Manchester United kwa kimombo. Timu ambayo naipenda manake wale wachezaji wake, wana uimarifu na wanacheza kwa kujituma. Wanapenda jambo ambalo wanafanya na ni timu ambayo nimefwata kwa mwaka wa tano huu sasa nikifuatilia jinsi ambavyo wanafanya na napenda kutazama sana mpira yao kwa sababu inanitia moyo wakati ambapo labda tumepoteza mpira wa tusume mwaka jana huu mwaka badu tunang'ang'ana tunapambana tuna uwezo inanitia moyo sana na hii ni timu ambayo ninahisi tunaelekea kushinda na tutashinda.

Aha, ninacheza na nani mara nyingi? Swali mzuri hilo. Maramingi mtu ambayo mimi nacheza na yeye ni dada yangu, ule ambaye ni mkubwa wangu. Kwa sababu tuna ile upendo, ule upendo wa damu, ule. Yani tumeshikamana mimi na yeye. Hakuna mtu mwingine ambaye ni nahisi napenda kama yeye. Kwa sababu maanake, huyu ni mtu ambayo mumelelewa pamoja na wakati ambapo naitaji kitu na takakucheza. Uwe na yeye ndio kukimbia kwake na tunaweza kucheza na hei. Kwa hivyo maramingi mimi ushinda na yeye na tunacheza na yeye kwa maramingi tena sana.

Jinsi ambavyo mimi hupanga wiki yangu ya kazi ni kwamba wiki inapoanza mimi hukaa chini na kuandika mambo ambao nitatekeleza wiki yote kuanzia siku ya siku ya jumatatu mpaka siku ya jumamosi ayo mambo yote nayaandika nitatekeleza nini siku fulani na wakati fulani na nitamaliza wakati mgani mimi hukaa chini na kuyapanga yote ili wakati ambapo ninaanza wiki ninafatilia ule mpango ambao nilikuwa nimeuandika naenda kwa utaratibu.

Msimu gani wa mwaka ambao mimi na upenda zaidi ni wakati ambapo mwaka inaelekea kuisha pale tupo September, December hapo mwaka unaelekea kuisha ile the last, ile robo ya mwisho na ipenda sana maanake Pali nipo napoangalia naona umwaka nimeweza kutekeleza nini nini ambalo nikuwa nimepanga kufanya na sijaweza kufanya na ninafurahia zaidi kuhusu mambo ambao nitakuwa nimeweza kuyatimiza.

Ni somo gani ambalo nilipenda shuleni? Kusema ukweli, somo ambalo nilipenda sana shuleni ni somo la sayanzi. Ilo somo lilinisaidia sana katika kutofautisha ukweli na mambo ambayo watu hawaamini. Ni somo ambalo, pia lilinisaidia kujua, jinsi mambo yaliyozoe yalivyoweza kutukia, ni nini haswa lilifanyika, na jinsi vitu zingine zilikuja kuwa zipo. Manake unasoma kiini cha jambo kufanyika.

Programu gani ya simu ambayo mimi utumia kila siku? Programu ambayo ya simu mime utumia kila siku ni programu ya Whatsapp, ya Facebook, na Youtube manake ni programu ambayo zunazitumia katika kwasiliana na watu ambayo wame mbali na zinasaidia sana. Kwanza zimeraisisha mazungo mzo ama kwasiliana na mtu ambayo mbali na imeleta umoja katika jamii Kwa hivyo programu mbao umeutumia sana ni programu ya Whatsapp ya Facebook na Youtube.

Kuhusu shugulizangu za wikendi, jamu amalo mimi upenda sana ni kuenda kushiriki na familia yangu, kuenda kukaa tu na wao, kujulizana wiki imekuwaje, labda tutatoka inje, tunde tukajibambe, tukunye kahawa, tule kanyama choma hivyo, tujikumbushe wiki imeenda aje, tuone nani haswa katika hiyo wiki labda mambo hayajamuendea poa tuone tunutamusadia aje, na pia inatusidia kupomzika, iyo ni jamu la muhimu sana amalo, katika wikendi mimi utumia hivyo.

Somo gani la sayanzi ninalolipenda sana ni somo la fizikia ambapo ni somo ambalo linahusikana na mambo ambayo Uundaji wa mambo, jinsi ya ambavyo unaweza unda jam kitu na uone kinafanya Labda tukiongelelea mambo ya kieletroniki, jinsi ambavyo unaweza unda kama simu, vitu kama hivyo, unaweza unawezaaje kuziunganisha halafu zifanye. Ni somo ambalo nalipenda sana la fizikia manake linanisaidia kujua kuwa na ule ujuzi wa kutekeleza hayo mambo.

Ni mawa kushiriki mashindano, ni kwa likabisa kwa ma ni mashiriki mashindano. Apo nyumanyuma mashindano ambayo Ilikuwa. Si ya uchizaji ama ya kembie lakini kwa ni mashindano ya kimasomo mashindano ya ati kuandika kusoma na mashindano ni jamu ambalo nilamaana sana lakini Inafakuwa ni ile mashindano ambayo. Ni nini aswa linaniskuma ni shindane na wewe ile mashindano ambayo ni chanya Si hile ambayo ni hasi Kwa hivyo ni mwashiriki mashindano na ilikuwa ni jambo ambayo Nililipenda manake. Ile nisedia kujua mambo ambayo Nilikuwa siwezi na kwa sasa ninaweza manake niliafanyia kazi.

Wazo gani zuri ambayo ninalo kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo nina mawazo mengi mazuri lakini nina hili moja ambalo ni zuri zaidi ambayo ninaweza timiza ndoto zangu, ndoto ambalo ninalo na ninaona linaweza kutimia. hIli ni wazo ambalo limenikujia na nakaa hivi naona. Enyewe ni jambo ambalo nafaa nilifanyie kazi. Ndoto ya kuwa naweza kuwa na uwezo wa kuikimu familia yangu, kuendesha magari mazuri mazuri, kutembea miji tofauti tofauti. Ilo ni wazo yangu ambayo ni zuri ambalo nimekuwa nao kwa leo. Wazo ambalo ni la utekelezaji na utimizaji wa ndoto.

Kusema ukweli nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu, lakini ni jambo ambalo linakuja na kufikiria kwingi, kuwa na mawazo mengi, kuangalia ni nini ukianzisha hii biashara, litaweza kufanikiwa, litaweza kuendelea vizuri kweli ama litaweza kufeli. Ni jambo ambalo linakuja na mafikira mingi, na nimelifikiria na niliweza kuwa na uwezo wa kuanzisha biashara baada kupata ule mtaji wa kuanzisha biashara, nikaanzisha biashara, likaendelea na kwa sasa liko linaendelea vizuri.

Ni kweli kabisa kwamba napenda hesabu. Manake mambo ambayo nafanya kwa wakati huu ni mambo ambayo yanahitaji hesabu na la msingi zaidi ni kwamba huwezi uka ukahusishwa na pesa kama hujui kuzihesabu kwanza. Kwa hivyo lazima ujue hesabu na jinsi ambavyo utaweza kuzitumia vizuri kama uko na biashara. Lazima pia ujue hesabu manake unahitaji kupiga hesabu. Ni nini unahitaji kuongeza na linahitaji nini? Na litafanikiwa kweli, zitaenda vizuri kama ni vitu ambazo umeongeza kwa duka lako. Zitaweza kuzika vizuri na zinahitaji mtaji wa pesa kiasi gani. Ndo ziweze kuwa na zipo na iwapo zitaisha utahitaji pesa gani ili uzirudishe. Kwa hivyo napenda hesabu manake inanisaidia sana.

Ni kweli kabisa kwamba nafuata matukio ya kimataifa mamba ambao linafanyika katika taifa letu na taifa zingine. Manake ni jambo la maana kuwa unajua kwa wakati ya mbao tuko ni nini ilinaendelea katika taifa lako na taifa zingine. Kama ni katika biashara ujue vitu zinaendaje. Kama tuseme unafanya kazi ya duka ambapo kuna sukari, mafuta, utajua, zimepanda, zimeshuka, gharama hiko kiasigani, gharama ya kuvuka nchi ingine. Ama wakati ambapo nasafiri kwa ndege.

Ni kweli kabisa kwamba nimewahi temembelea ziwa na pia ni mewahitembelea mto Nimetemelea ziwa kubwa la inchi, ziwa la Indian Ocean Nimetemelea mto wa kadha na, nimependa sana zile bichi hapo kando ya zile ziwa na mtu Manake unaweza pumzika hapo, kuna muda, kuna amani, kuna utulivu wa kivyake Kwa hivyo nimetembelea ziwa kadhaa na, nimependa zaidi.

Aah jambo ambalo napenda zaidi kufanya na familia yangu ni kwamba wakati ambapo nawatembelea Napenda sana tukitoka inje, tunaenda kujibamba, ile tunakuwa na wakati pamoja kama familia, tunaangilia mambo ya familia, jinsi ambavyo, tutaweza kuimarisha familia yetu mambo ambayo tunataka yafanyike na jinsi ambavyo, tutayatekeleza kama ni sherehe tunapanga, tutafanyaje, haya ni baadhi ya mambo ambao napenda sana kufanya na familia yangu kama tuseme kama huu mwaka umeopita wakati wa disemba tulikishirikana na familia, tukafanya mambo mingi, tukaangalia ni nini kwa haswa kwa uo wakati tumetimiza na nini hatujafanya, tukakaa chini tukaona, ni nini ya haswa tutafanya ndio tuweze kutimiza mwaka ujao.

Muda ambao natumia mtandaoni kwa siku ni muda ambao haswa natumia masaa karibu tuseme masaa karibu kumi na nne mtandaoni Maanaki mambo ambayo nafanya kwa kisasa ni mambo ambayo yanahitaji mtandaoni hapo ndipo tunapata kichile cha kila siku Pese ya kujikimu na mambo mengi tunayafanya kutoka mtandaoni.

Ni kweli kabisa kwamba nimefunga wanyama kadhaa, nimefunga mbuzi, ng'ombe, wale sugura, nimefunga wanyama katha. Na mnyama ambaye napenda zaidi ni sugura manake, hao ni wanyama dogo wenye. Ni wa kipekee tu manake wanapendeza, tabia zao ni za kupendeza, vyakula vyao pia si za pesa mingi. Yani unaweza wakimu kwa kwa kwa mtaji kidogo sana.

Ni kweli kabisa kwamba nimefanya kazi ya kujitolea pale kanisani umeitwa kwa wengi na wakati ambapo mpo wengi nyakati nyingini pale ambapo watu hawapendi kufanya kazi Kwa hivo kule unafanya kazi bila kulipwa tunajitolea tunaenda kama ni tunaeka uwa kwa kanisa tunaenda tunafanya hivo kujitolea kabisa kabisa bila kulipwa.

Jambo ambalo hunifanya nicheke kuma kwa mara mingi ni wakati ambapo labda jambo ambalo sikutarajia lifanyike Ata kama ni jambo la kawaida linanifanya nicheke sana manake haukutarajia mtu kufanya hilo jambo lakini amefanya. Ama pale ameng'oa jambo ambalo hange haku hakufaa kung'oa. Apo nitaweza kucheka.

Mbalo nilifanya asubuhi ni kwamba nili amuka saa kumi na moja subuhi Jambo la kuwanza kufanya ni kwena nikopiga ya meno mswaki kuomba. Alafu badae nikaanza nikaenda nikachukua kiamusha kinywa. Kisha hapo nikaanzia siku yangu nikaingia kwa kazi. Kazi ya mawe po ofisi yangu. Ni laptopu nikaingia kwa laptopu nikaanza kufanya mamboza angu Ila subuhi ni miamuka nikuwa changa mfu mwengi sana.

Kweli kabisa ni kwa kusema ni kwamba napenda kusimamia kazi ambapo linapo enelea Sipendi kusimamiwa manake wakati ambapo unasimamiwa, unasukumwa, unaharakishwa na ni jambo ambalo Hakuna mtu anapenda kufanyishwa kazi jinsi ambavyo hataki ifanyike Kwa hivyo maramingi napenda wakati ambapo ninaposimamia kazi ili siskumwi inafanya jinsi ambavyo nataka ifanywe.

Kweli kabisa kwamba napenda kucheza na watoto wa manake, hawa ni watu wa ambao, hawaelewi jambo la ambalo ni zuri na mbaya. Kwa hivo, najaribu kuwa imarisha, kuwaelimisha, kujaribu kufunza jambo zuri na mbaya. Na ni watu ambao ni ngumu sana kukosana na mtoto. Anakupa ile nguvu ambayo we mwenye unahitaji.

Kweli kabisa kwamba sipendi kuandika kwa mkono napenda kuandika kwa kompyuta manake kompyuta ina hati yaki kivyake na ukifananisha na hati yangu ya mkono utapata kompyuta iko sawa si kama yangy ya mkono. Na kompyuta unaweza kuandika kwa haraka na hati ambayo inasomeka kwa mbali na unaweza kuongezea ile size ya maneno unayoweza iongeza pati naweza onekana vizuri.

Rafiki wangu wa karibu ni mtu ambaye kwa sasa tumejuana kwa miaka zaidi ya sita mtu ambaye tulianza kusoma na yeye katika shule ya sekondari tuko na yeye tunasoma huku shule ya katika chuo kikuu pamoja ni mtu ambaye ananielewa tulikutana huko tukisoma ananielewa Wakati ya ambapo ninahisia nikimueleza anaelewa na jambo ambalo linamfanya kuwa Rafiki wa kweli ni kwamba wakati ya ambapo ninashida ninapomwelezea, hakosi namna ya kunisaidia.

Chakula ambacho ni napenda zaidi ni chakula ni nyama, nyama choma, ni nyama choma na naipenda zaidi manake, inautamu na ladha yake ya kipeke yake na inaongeza mwili nguvu, inakupatia nguvu mingi za kipeke yake na inautamu mwingi sana. Ni nyama ambayo ni chakula changu ambacho nakipenda sana nyama choma.

Jinsi ambavyo naimiza ushirikiano katika timu tofauti tofauti ni kwamba Nina wahimiza waweze kuwa wanakutana mara kwa mara waweze kuongelelea malengo yao na wahakikishe kwamba hawana upotovu Wakutoka katika ile jambo ambalo limewafanya washirikiane pamoja kama tuseme ni masomo ama ni kazi Wahakikishe kwamba wakati wote ule wanaongelea wanaongelelea kazi na wanaheshimiana baadhi yao na kiongozi wao awe ana anaongea kwa uwazi na kuweka mambo wazi ni jambo gani haswa linafaa lifanyike kwa wakati gani.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu ni rafiki yangu wa dhati ambaye alinifundisha jinsi ambavyo ya kuishi na watu tofauti tofauti, watu ambao wanakasirika haraka haraka, watu ambao hawakutakii mauzuri, watu ambao pia hawajilewi wako wapi. Ni mtu ambaye alinifunza jambo la maana kwa sababu leo hivi naeza shirikiana na kila mtu wa aina yoyote ile bila kukosana na yeye na tukawa marafiki wa dhati sana.

Ni kweli kabisa kwamba nimewahinunua tikiti za Tukio. Tukio ambapo, labda kuna Tukio mbalo linafanyika katika mji fulani ama katika kaunti fulani. Na unapata kuna kule kununuwa tikiti ndo uweze kuingia katika ilo Tukio nimewahi nunua zile tikiti kupitia mtandaoni na zingine ni menunuwa kupitia kuenda katika maofisi zao na kuchukua tikiti.

Wakati ambapo najiandaa kwenda kwa mkutano, kama mimi ndie ambae nawasilisha katika hile hadiri, nakaa chini na kuandika mambo ambao nitaenda kuyazungumzia, na kabla sijaenda kwa mkutano nahakikisha ya kwamba nimevalia vizuri, napendeza, nimechana nywele, nakaa vizuri, ili wakati ambapo ninaongea na ile hadhara yangu upate wanaweza kunisikiza, na nahakikisha kwamba nimefanya mambo ambayo nahitajika kufanya kama kujirekodi kuona kama nitaweza kuongea na wao ile kujikusanya kabla sijaenda ile kuongea kwa mkutano.

Mto gani ambazo nakutana nazo kazini, ekiwemo wakati ya wa asubuhi, nitafikaje kwa kazi na ikiwa niko kazini. Changamoto ingini ni ile labda kazini hakuna hile uwasiliano mwema na mbaya na unangoza ule kiongozi wenyu. Kwa hivyo mnakuwa hamuko katika ile hali mzuri, makosana kosana na yeye. Na katika yale mazingira unajua huwezi fanya kazi vizuri. Hii ni baadhi ya changamoto ambazo nakutana nazo kazini.

Mafanikio gani ambayo nimeyapata kazini? Mafanikio ambayo ni ya kupandishwa cheo katika ile kazi ambayo nafanya. Kutoka cheo ambacho nilikuwa nikapandishwa cheo kuwa. Msimamaji mkuu wa ile kampuni na hilo linakuja na faida zingine mingi kama kuongezwa mshahara. Ambako tuko na uzuri ni baadhi ya mafanikio ambayo nimeyapata katika kazi yangu.

Kusema ukweli kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo kabisa kabisa huwa halinifurahishi kama kwa mfano umesubiri katika mstari wakupanda gari, ni jambo ambalo halinifurahishi na lanifanya kutamani sana kuwa na gari langu ama unasubiri katika mstari ili kuhudumiwa katika ofisi. Ni jambo ambalo linakera sana wakati ambapo umekaa hapo sana na wanaohudumia wanakaa sana, jambo ambalo ufanya mtu asikie tu anahitaji kutia bidii katika maisha yake hili aweze kujitoa katika ule mstari, upate awezi kusubiri kwenye mstari tena.

Haa, wanyama ambao napenda ni wanyama wale ambao tunawalisha huko nyumbani kama sugura, mbuzi, haa, chiwawa, wanyama kama hao na paka. Hawa ni wanyama ambao, wananifrahisha sana wakati ambapo nina waona manake, ni wanyama ambao wanakaavi zuri na wanahadhiyao na mtaji wao wa kuwaweka hapo, si mtaji wa kiasiki kubwa ni mtajiwa kiasiki dogo.

Mafunzo ambayo ya kazi ambaye yamenisaidia zaidi ni mafunzo ambayo wakati labda umechoka hujiski kufanya ama wakati ambapo, mambo hayaendi jinsi unavyotaka ama hujiski kurudi kazini, lakini yule kiongozi ambaye munaye anakuskuma, ana kuonyesha dhamani ama sababu yako kuendelea kufanya ile. Ni jambo ambalo nilifunzwa ambao nimelipata na limenisaidia zaidi kwa sababu wakati ambapo najiskia sitaki kufanya kitu na kumbuka lile funzo na linanisaidia sana kusema tu ukweli.

Ni kweli kabisa kwamba napenda maua manake yanavutia, yanaharufu mzuri na pia ni dawa na yanatupea pia mafuta. Nikisema kwamba sipendi maua nitakuwa nadaganya manake hata kwangu mimi mwenyewe nimepanda yale maua. Kwa sababu ukingia katika yale mazingira unaona ubadilifu, unaona mazingira yanakaa poa, napenda maua.

Ni kweli kabisa kwamba ningependa kurudi ujanani maanake. Kuna mambo mengi ambayo sijaweza kufanya katika ujana wangu. Na ninapokaa hivi na nasema kwamba iwapo naweza rudi katika ujana nitaweza kuyatekeleza kwa ujumla vizuri na itakuwa jambo la busara zaidi. Kwa hivyo ni kweli kabisa kwamba ningependa kurudi katika ujana wangu.

Haa, faraga yangu ya mtandaoni nalinda kama simba anavyo linda mtoto wake. Hivo ndivyo ninavyofanya, mtu yoyote hawezi kunipata kwa rahisi vile, manake jina halisi, location halisi, picha za uso, wazi, hazipatikani pale pia. Na mambo yangu nayafanya ikuwe kwa kisiri kama akaunti zangu zinakuwa tofauti, zinatumia majina tofauti, tofauti naeka zile unapata inakua lazima ukonfarm mara mbili kama kutumia kwa kutumia nchikita app ama kutumia meseji kwa simu.

Ndiyo, napena sana kuogelea, napena sana kuogelea manake, kuogelea ni mchezo mzuri wa kupumzika, kufanya mazoezi na hata kushindana. Kama Olympics au maji ya bahari, uko diani, au zanzibar, napena sana kuogelea kwa ujumla maanake inanitumbuiza na kunifanya nisikia nimepumzika.

Mwandishi ambaye napenda zaidi ni Douglas Adams kwa sababu ana ucheshi wa kustajaabisha absurd na anafikiria ulimwengu kwa kina bila kujifanya sirias sana. Kuna kitabu chake ambacho guide kinaitwa Hitch Cars Guide ni kama bible yangu ya ucheshi. Huyu ni mwandishi ambaye kila wakati ambapo nina mawazo nikisoma vitabu vyake nasikia tu nimepumzika nafuraia ni vitabu ambavyo vina ucheshi sana.

Mimi napendelea baridi kidogo sana kuliko joto Manake joto inanisumboa sana unapata jasho kila mahali nguo zinanata usingizi haiji powa Lakini baridi unaweza kujikunja na blanketi, kunywa chai moto, kuvaa hudi na hufeel poa tu baridi inashinda by far.

Kiuweli kabisa sina ki sina sina kipawa cha kucheza ngoma na hili ni jambo ambalo limekuwa linanitia aibu sana kama ningeku limekuwa linanitia aibu sana manake hizo rhythm udundo goma na kucheza ile kwa miguu Inashindikana kabisa nimejaribu inashindikana.

Kama kuna kitu ambayo kinanipa motisha kuamka na kufanya kazi kila siku ni ile hali ya kuleta mabadiliko chanya na kujifunza vitu vipya ambavyo vinaleta changamoto kwenye akili yangu. Mambo ambayo ni kutatua changamoto napenda sana Yaani najaribu kumaanisha mambo ambayo yananipa motisha kufanya kazi ni ile hali ambayo kuna jambo ambayo nataka kutekeleza Jambo ambayo nataka kufanya kwa muda fulani.

Ni kweli kabisa kwamba nimewahi kusafiri na ndege ambapo safari za ndege zinanipa msisimuku wa pekee kwa sababu zinanisogeza karibu na ndoto zangu nyingi Manake wakati ambapo nangia kwa ndege madhari yenyewe ni tofauti na ni madhari ambayo yanakuonyesha umuhimu wa kuwa na pesa Kwa hivo ni mawe kusafiri na ndege ni jambo ambalo ni jambo hunifanya nafurahia sana.